Napenda kucheza michezo ndio naweza kujumka na watu wengine familia na marafiki na pia inizaidia kwa kupunguza kilo pia ninapenda kutazama michezo ili ni some mingi kuhusu mchezo ambao ninatazama enye sikuwa najua.

Kazi na timu ya mbali ni changamoto na fursa kwa wakati mmoja, ikiwa kila mtu atakuwa na mawasiliano wazi na mpangilio mzuri kazi inaeza kufanika kwa ufanisi. Utamaduni wa timu unapaswa kuhamasishwa wazi, ushirikiano na kupongezana pale inapofa. Kwa timu ya mbali ni muhimu pia kuzingatia hali ya kila mtu ikiwemo changamoto za muda au mazingira ya nyumbani. Hatimai kwa kupanga vizuri kutumia teknolojia kwa wangalifu, teknolojia kama Zoom, Slack ama au Google Drive.

Miwisho wa wiki napenda kupumzika na kufanya mambo ninayopenda. Jumamosi huwa naanza kwa mazoezi au kupika chakula kizuri. Baada ya hapo napenda kusoma vitabu, kuangalia filamu na pia kuenda matembezi. Jumapili mara nyingi ninaungana na familia au marafiki kwa matembezi na pia kuenda kanisani na ashuguli za kijamii. Pia napanga wiki ijayo ili kuwa tayari kwa kazi. Wikendi ni muda wa kupumzika, kufurahia na kuimarisha mahusiano.

Chumba changu cha kulala ni mahali pa kustarehe na kumpumzika baada ya siku ndefu kazini. Kina rangi tulivu za ukutani na taa laini inayopunguza mwangaza mwingi. Kitanda changu ni kikubwa na kilichopambwa vizuri na blanket laini na mito inayofaa. Kuna kabati la kuhifadhi nguo na rafu ndogo ya vitabu nina vyopenda kusoma kabla ya kulala. Dirisha kubwa linafaa kwa mwanga wa asubui na hewa safi, na mara nyingine napenda kufungua mapambo madogo kama maua madogo au picha za familia. Chumba hiki kinafanya ni jisikie salama, tulivu na tayari kwa usingizi mzuri usiku.

Mara nyingi wikendi, mara nyingi wikendi napumzika na kufanya shughuli zinazonifanya nijiskie vizuri. Kwa kawaida, napenda kuanza siku kwa mazoezi au matembezi madogo. Kisha kwendelea ninajiunga na familia au marafiki kama kwenda bustani au kupika chakula cha pa moja. Mara nyingine napanga wiki ijayo ili kujiandaa vizuri kwa kazi na shuguli nyingine. Kwa ujumla, wikendi ni muda wangu wakupumzika, kufurahia na kuhimarisha mausiano.

Mara nyingi ninasafisha vifaa vyangu angalau mara moja kwa mwezi ili kuhakikisha vinafanya kazi vizuri na vinausalama wa kisasa. Kwa baadhi ya vifaa muhimu kama simu au kompyuta mara nyingine nasafisha mara ambili kwa mwezi pale inapohitajika au pale kuna updates kubwa. Pia mara kwa mara nakagua programu na apps ili kuhakikisha zinafanya kazi bila hitilafu. Kusafisha vifaa ni muhimu ili kuepuka matatizo ya kiufundi na kulinda data yangu.

Mara nyingi natumia teknolojia ya sauti, inarahisisha mambo mengi na kunifanya nifanye kazi haraka bila kutumia mikono yangu kila mara. Kwa mfano, natumia vo vo voices saidizi kama siri au Google Assistant, kusaidia kupanga ratiba, kueka alarms na kutafuta taarifu haraka. Pia natumia sauti kwenye simu au kompyuta kusoma barua pepe kuandika meseji kwa kutumia voice to text na hata kusikiliza vitabu au podcasts.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye nimeona ni Lebron James. Ana ujuzi wa kipekee na kushambulia na kupiga pasi kwa usahihi. Na anaweza kucheza nafasi nyingi kwenye uwanja. Pia ana nguvu kubwa, kasi na ushawishi mkubwa kwenye mchezo. Jambo linalomfanya kuwa kiongozi wa timu. Zaidi ya ujuzi wa kifundi, Lebron ana akili ya mchezo. Ambayo humsaidia kufanya maamuzi sahihi kwa timu na anaweza kuhamasisha wachezaji wenzake kushirikiana vizuri. Ni mchezaji ambaye anakusanya ustadi, nguvu na uongozi pamoja katika mpira wa kikapu.

Napendelea mfumo wa android kwenye simu kwa sababu unatoa uhuru zaidi wa kubadilisha mipangilio kutumia apps nyingi na unapatikana kwenye simu za bei tofauti. Pia ni rahisi kushirikiana na zana nyingine za kidigitali na unafanya kazi vizuri kwa kila aina ya mtumiaji.

Mara nyingi nacheka wakati naona au naskia kitu cha kuchekesha au cha kikumbavu kama kejeli nzuri, utani wa rafiki au tukio la ajabu lakini lakichekesho. Kwa ujumla, kile kinachonifanya nicheke ni mchanganyiko wa kejeli, ucheshi wa hali halisi na jambo lisilo la kawaida lakini lafurahisha.

Kushirikiana na timu kunahitaji mipango, mawasiliano na ushirikiano mzuri. Huwa natumia mfumo za kidigitali kama Google Drive, kushirikiana mafaili, kupanga ratiba na kuhakikisha kila mtu anaendelea vizuri. Kushirikiana na timu ni kuhusu kusikiliza, kushirikiana na kusaidiana ili malengo ya pamoja yafanikishwe kwa ufanisi. Pia ushirikiano mzuri kila siku napanga majukumu yangu na kuona ni jinsi gani yanaendana na malengo ya timu.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Chakula nzuri unifurahisha na kunipa nguvu. Hasaa kinapokuwa kimeandaliwa kwa usafi na ladha nzuri. Pia napenda kujaribu vyakula tofauti ili kufurahia ladha mpya kwa wakati wowote hotelini au nyumbani. Nikiwa na marafiki wenzangu au familia yangu.

Mara nyingi natumia muda takriban masaa manne kwa siku mtandaoni kulingana na kazi na burudani. Napanga muda wangu ili nisitumie mtandao kupita kiasi, ili pia niwe na muda wa kupumzika, kufanya mazoezi na shughuli za nyumbani. Sehemu kubwa ya muda huu hutumika kazi ya ofisi au shule mtandaoni kushirikiana na timu au kusoma au kufurahia burudani kama video, podcast au mtandao ya kijami.

Mboga ni nazopenda kula ni spinach, suku mawiki, karoti, kabichi, brokoli na cauliflower ni zinaladha mzuri na kusaidia afya. Hizi mboga napenda kuzitengeneza kwa kupika kwa mvuke au kukaanga kidogo ili ziwe na ladha nzuri na zibakishe vilu tubisho vyake.

Napenda kitanda kizuri kuliko kigumu sana kwa sababu kitanda kizuri husaidia mgongo kutulia hunifanya ninapumzika vizuri usiku hii ni muhimu kwa usingizi wa afya na kuhakikisha nina amka nikiwa na nguvu kwa siku ijayo bila maumivu.

Nashughulikia udhaifu wangu kwa kuzingatia sehemu ninazoweza kuboresha pia nakubali kupata maoni au ushauri kutoka kwa wenzangu, au wasimamizi kwani hunisaidia kuelewa udaifu wangu na jinsi ya kuboresha ambapo itaweza kunisaidia kubadilika na kuendelea kwa ubora kazini.

Wakati nahitaji msaada kazini, napenda kuuliza wenzangu au msmamizi kwa ufafanuzi au msaada wa hatua inayofaa. Pia mara nyingine, nitatafuta rasilimali mtandaoni kama mafunzo video au makala ili kuelewa tatizo vizuri. Pia huwa napanga hatua za kufuata na kujaribu kutumia msaada huo kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu nimefikisha umri wa kisheria wa kupiga kura katika taifa langu. Nimejandikisha kama mpiga kura. Kupiga kura ninaelewa kuwa ni haki ya na wajibu muhimu wa kiraia, kwani kunawezesha kushiriki katika maamuzi ya nchi yangu na kuchagua viongozi wanao wakilisha maslahi ya wanainchi.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na watu wengine, katika shuguli za kijamii kama mikutano ya kijiji au kanisa, na pia ninapenda kusaidia pale ninapoweza, kukutua ushauri, kushiriki kazi za kujitolea, au kusaidia wale wanaohitaji. Kwa kufanya hivyo najenga mausiano mazuri na kuchangia maendeleo na mshikamano wa jamii.

Kwa kawaida, nalala masaa saba kwa usiku kwa sababu hiyo ndiyo kiwango kinachopendekezwa kwa apfa na usingizi mzuri. Huo usingizi hunisaidia kupumzika, kupata nguvu na kuwa makini kazini. Na mara nyingine napumzika kidogo mchana ikiwa nimechoka sana.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii kama Whatsapp, instagram, facebook, tiktok Ninatumia kuwasiliana na familia na marafiki, kupata habari na kufurahia burudani kama picha, video au hadithi Mara nyingine ninatumia mitandao ya kijamii kujifunza mambo mapya au kushiriki mawazo na wengine.

Ndiyo, nahifadhi vitu vya thamani. Inaaza kwa kuhifadhi inanipa amani ya akili na kuakikisha avipotei au kuharibika. Naifadhi vitu vya thamani ili vikihafadhiwa salama na vinapokelewa vizuri. Kwa mfano, ninaeza kuhifadhi pesa nyaraka muhimu au vifaa vya kidijiti kwenye sehemu salama kama kabati lililofungwa au akaunti ya mtandaoni yenye usalama.

Kwa vyakula sina upendeleo ya kama viko na mafuta au visivyo na mafuta kwa sababu kuna chakula ambazo ambavyo vikiwa na mafuta ndivyo viko na ladha kunavyo ambavyo ukivichemsha peke yake bila kuweka mafuta pia vinapatia ubora mwilini.

Ninaimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasikiliza wenzangu, kushirikisha mawazo yangu na kuhamasisha kila mmoja kushirikiana bila uoga. Pia ninahakikisha kila mtu anahisi kuwa sehemu ya timu na mchango wake unaenziwa. Jambo linaloongeza mshikamano na mfanikio wa pamoja.

Nashugulikia wateja kwa kuwa mpole, mwenye heshima na kusikiliza mahitaji yao kwa makini. Kila mara, najaribu kutoa ufafanuzi, unaowezekana haraka na kuhakikisha wateja wanaridhika. Nahakikisha kila tatizo linaloshughulikiwa liko wazi na kwa njia ya kitaalamu.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini wakati nauza rangi, ni kusaidia wateja kuchagua rangi inayofaa kwa maitaji yao.Napenda kueleza tofauti za rangi, muundo na matumizi yake.Kwani kunaleta furaha kwa mteja kuona rangi inayomfaa. Pia napenda kuakikisha, bidha na rangi ziko tayari kwa wateja ili kazi iwe na ufanisi, na kuridhisha wateja wangu.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye mafanikio na kuridhika ambapo ninaweza kusaidia wengine na pia kufanikisha malengo yangu binafsi Napenda kuona ndoto yangu ikitimia kwa kufanya kazi kwa bidii kujifunza kila siku na kutumia ujuzi wangu kuboresha maisha yangu na ya jamii yangu. Pia ndoto yangu ni kuwa na familia yenye furaha, afya na amani. Huku nikichangia katika maendelo ya jamii yangu kwa njia ndogo ndogo.

Naposhughulikia muda wa mwisho, napanga kazi zangu mapema ili kuhakikisha zinakamilika kwa wakati, mara nyingi naunda ratiba ya hatua kwa hatua, nikipanga kazi ndogo ndogo hadi kufikia muda wa mwisho Pia napendeleza kuzingatia kipa umbelo na na kuondoa masharti yasiyo ya muhimu, ili kuhakikisha kazi muhimu inakamilika kwa ubora. Ninaangalia muda wa mwisho kama changamoto ya kupanga vizuri, na kufanya kazi kwa ufanisi.

Kinywaji ambacho napenda kunywa asubuhi ni chai yenye joto au kahawa. Chai huniamsha kwa upole na kunipa hisia ya kustarehe. Huku kahawa ikinipa nguvu na nishati ya kuanza siku. Mara nyingine napenda pia kunywa maji safi ili kuanza siku nikiwa nimepumzika na mwili wangu unaanza kufanya kazi vizuri.

Hapana, sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini ninapenda wanyama na mara nyingine nigefurahia kuwa na ndegi kama kanzere ikiwa ningekuwa na nafasi na muda wa kuwahudumia vizuri. Ndege wa kufugwa wanahitaji uwekaji wa nyumba safi, chakula bora na muda wakushirikiana nao, jambo mbalo ni muhimu ili wawe na afya na furaha.

Ndio, muda nyingi linanunua vitu kwa kutumia simu kwa njia mtandao au apps za malipo kama mpesa, apps za maduka mtandao hii inarahisisha kununua bidhaa haraka kuangalia beii na kulipa bila kutumia pesa taslimu. Pia kuna nifanya niwe na rekodi na manunuzi yangu ya kwa urahisi.

Ningependa sana kufuga sungura na kondoo. Sungura ni wanyama wapole, rahisi kufuga na hawaitaji nafasi kubwa. Hivyo wanafaa hata kwa mazingira ya nyumbani. Pia huzaana haraka na ni rahisi kuwatunza kwa kuwapa chakula kama majani mabichi na maji safi. Kondo kwa upande mwingine ni wanyama yenye faida kubwa kwa sababu wanatoa nyama na maziwa na pia husaidia katika kilimo kwa kutumia samadi yao. Kuwafuga kuna hitaji nafasi zaidi, malishwa ya kutosha na uangalizi wa afya, nakini wanakua chanzo kizuri cha kipato. Kwa jumla, kufuga sungura na kondo ni jambo linalonivutia kwa sababu ni njia nzuri ya kujifunza wajibikaji na pia kuboresha maisha.

Jambo la dini ambalo linalonipa umuhima mkubwa ni maadili na amani ya ndani. Inaeza kuwa ni kusali, kutafakari au kufanya mema kwa wengine. Kwani kunanisaidia kuwa mtu bora zaidi na kuishi maisha yenye heshima na uwajibikaji. Dini hunitia moyo kuishi kwa amani na kushirikiana vizuri na wengine na kunalinda moyo wangu dhidi ya hasira au maamuzi mabaya.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu na afya katika jamii, napenda kila mtu awe na fursa sawa ya kusoma kupata mafunzo na huduma bora za afya, kwani hiyo itasaidia kupunguza umasikini na kuongeza ustawi wa watu. Pia ningependa kuona usafi wa mazingira, usalama na mshikamano wa kijamii ambapo watu wanashirikiana kusaidia jamii na kufanikisha miradi ya maendeleo kwa wote.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kushirikiana kunaleta mawazo mapya, msaada wa pamoja na matokeo bora. Hata hivyo, ninaeza pia kufanya kazi peke yangu pale ninapohitajika, hasa kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Kwa yote yalo, ushirikiano ni mzuri na ninathamini pia uwezo wa kujitegemea.

Kupunguza matumizi ya plastiki, inapenda kutumia vinyowaji na viombo vinaweweza kutumika tena badala ya chupa za plastiki. Pia inapendelea kuchagua mifuko ya karatasi au kubadilisha plastiki kwa vifaa vinaweweza kutumika tena pale inapoezekana. Saa zingine napanga kutumia kwa uangalifu plastiki iliopo kama kutumia tena mapipa au chupa badala ya kutupa maramoja. Kwa jumla, lengo ni kupunguza taka na kulinda mazingira kadri inavyowezekana.

Napendelea kusoma kwa sababu kuna panua ufahamu wangu kuna nifundisha mambo mapya na kuna niburudisha, lakini pia napenda kuandika ili kueleza mawazo yangu kuhifadhi kumbu kumbu na kushirikisha wengine kile nilicho jifunza. Kwa hivyo kusoma na kuandika ni mchanganyiko unaonifaa kuendeleza ujuzi na burudani.

Napanga kazi zangu kwa kutengeneza majukumu ya kila siku na kuweka vipaumbele. Ninaangalia kazi muhimu zaidi na zinazohitaji muda zaidi. Kisha napanga zile ndogo au zinazoweza kufanywa haraka. Pia napanga muda maalumu kwa kila kazi na kutumia kalenda au zana za kidijiti kufuatilia maendeleo. Kwa kufanya hivo, ninahakikisha kazi zinakamilika kwa wakati unaofaa.

Kitendo cha wema niliwahi kufanya kwa mweme wangu ni kumsaidia pale ya lipokuwa na shida au anahitaji msaada kama kumpikia chakula kizuri, kumtia moyo au kumsaidia kupanga jambo fulani. Pia mara nyingine napenda kumpongeza na kumshukuru kwa mambo madogo wanayofanya kwani kitendo kidogo chawema kinaimarisha mahusiano na kuonyesha upendo na heshima.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano, mashindano ya mchezo ya kijamii, mashindano ya mtandaoni au mashindano ya shule, ambayo ili nisaidia sana kwa kunifundisha ushirikiano, nidhamu na jinsi ya kukabiliana na changamoto. Mara nyingi, haya mashindano nilikuwa naenda kwa ajili ya kujifunza na burudani.

Kwa jinsi mimi ni mfanyibiashara wakati wangu unatumika sana kwa biashara, huwa ninatenga siku moja kwa wiki kuenda maktabani ili kupanua ujuzi, kupata tarifa muhimu za biashara na kusoma vitabu au makala zinazosaidia kuboresha biashara yangu. Pia ni nafasi nzuri ya kupumzika kidogo mbali na shinikizo la kazi huku nikijifunza mambo mapya.

Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu. Napenda kujifunza kila siku ili kuendeleza umbunifu wangu. Napenda pia kufikiria njia mpya za kutatua matatizo na kuboresha kazi na kuleta mawazo mapya yanayosaidia kufanya mambo kwa ufanisi zaidi katika familia na pia kazini.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa kuyakabili kwa akili ya wazi. Kwanza ninajaribu kuelewa sababu ya mabadiliko na jinsi yanavyohusiana na malengo ya kazi. Pili, nakubali mabadiliko najifunza na kutumia fursa zilizopo badala ya kupinga bila sababu.

Napenda kipindi cha If Love and You Was Wrong kwa sababu kinachambua changamoto za mahusiano familia na usiano wakihisia kwanjia ya kuvutia. Ninafurahia jinsi hadithi zinavyoundwa na mashughuli ya wahusika. Kwani kila tukio linafundisha jambo fulani kuhusu mapenzi, uaminifu na kufanya maamuzi sahihi. Pia kipindi hiki huchanganya drama na hisia halisi na kunifanya nishirikiane, kisaikolojia na wahusika. Jambo linaluongeza burudani na ufahamu wa maisha ya kweli.

Napofurahia kuwa nyumbani, napenda kupumzika na kufanya shughuli zinazoni pendeza. Kwa mfano, napenda kusoma vitabu, kusikiliza muziki, kufanya mazoezi madogo madogo, kutumia muda na familia, kupika pamoja na familia ili kuimarisha uhusiano na furahia muda wa pamoja. Nyumbani ni mahali panapoleta amani, kustarehe na kupata nguvu kwa siku za mbele.

Wakati umeme unapokatika, naanza na kulinda vifaa vyangu kuzima kompita au vifaa vingin vinavyoweza kuharibika. Mara nyingine napenda kutumia muda huo kwa shughuli zisizo za ki elektroniki, naweza lala, naweza fanya mazoezi madogo madogo, pia kujumuika na familia yangu kukuongea ama michezo mbali mbali.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakifanikishwa kama kufanikisha malengo ya timu au kuridhisha wateja. Pia, kujua kuwa kazi yangu inachangia maendeleo ya kampuni na maisha ya wengine kunanipa nguvu ya kufanya kazi kwa bidii na udhubutu.

Namkumbuka mwalimu wangu wa kiswahili, mwalimu Njogu, ambaye alinifunza kwa njia ya kuvutia na yenye furaha. Alitufundisha sio tu lugha ya kiswahili, bali pia fasihi, methali, na misemo ya kiswahili ambayo ilinisaidia kuelewa tamaduni na maadili ya jamii yetu. Mwalimu Njogu alikuwa mwenye subira na alitumia mifano halisi kufundisha. Jambo lilonifanya nisome kwa makini na kufurahia masomo. Kila wakati nikiwa darasani, alihamasisha kushiriki, kuandika na kusoma kiswahili kwa bidii na kuniacha kumbukumbu nzuri ya ujirani na elimu.